Mfereji wa TV ambao ninapenda kuhitizama au kufatilia kwa mara mingi ni citizen na televisheni ya citizen. Ninapenda kuitazama haswa saa moja au saa tatu na ninapenda kufanya hivyo kwa ajili ya matangazo, kujijulia habari, kuangalia na kujua ni jinsi vipi ulimwengu au inchi inaendelea. Kwa hivyo mi hupenda kuutazama mfereji wa Citizen na kuangalia jinsi inchi inavyoendelea.

Baadhi ya njia ambazo ninazotumia kupanga kazi, ni kupanga majukumu, kupanga vipaumbele na kutenga muda. Jambo la kwanza ni kupanga majukumu, kujua kwamba ni majukumu gani ambayo yanafaa kufanya katika siku ya leo, na unayapanga kwa kwa yale ambayo unayoyataka yakamilishwe kwa siku ya leo. Jambo la pili ni kuweka vipaumbele. Yale ambayo unayoyataka yashugulikiwe kwanza, unayapa kipaumbele, yanashugulikiwa ya kwanza. Na jambo la tatu ni kutenga muda. Natenga muda ambao mambo hayo yanafaa kushugulikiwa. Kwa hivyo yale mamba ambayo umeyatenga yakuwe kipaumbele, unayatengia muda wa pembeni zaidi, yaanze kushugulikiwa kwa muda unawafaa, hizo ndizo, au hizo ndizo baadhi, ya njia, kadhaa ninazotumia kupanga kazi.

Kuishi siku moja bila teknolojia kwa akika ninaweza. Ila kuishi bila teknolojia kwa mdamrefu zaidi ndiyo inaweza kuleta shida hasa kwa mambo mengi ambayo tunausiana nayo teknolojia nasaidia katika mambo mengi zaidi, katika mawasiliano, katika ukuaji, katika usiano mwingi. Kwa hivyo, kuikosa kwa siku moja, aiezi leta shida sana, lakini kuikosa kwa mdamrefu wazaidi ya siku mbili au wiki au juma, ndio inaeza leta tashwishi katika mausiano wanadamu.

Siku kuu ina njia nyingi za kusharehekea na ikilinganishwa na zile zilizo kawaida za wa kristo. Kusharehekea siku kuu pamoja katika kanisa, kwa kuwabudu na kuimba nyimbo za kumtukuza mungu. Hiyo ni njia moja wapo ambao mimi usherehekea siku ya siku kuu baada, hutoka na kuenda kusharehekea pamoja na marafiki, pamoja na familia. Katika sehimu za kujivinjari au za kujifuraisha.

Baadhi ya mambo ambayo natumia zaidi kwa kompyuta yangu ni mawasiliano na ni mambo ya kutuma ujumbe moja kwa moja, mambo ya kuandika barua pepe za kufikia watu. Na kwa mara mingi mimi hutumia kompyuta kwa ajili ya mawasiliano. Kando na haya mimi hutumia kompyuta kwa ajili ya kujiburudisha. Iyo ni kuingia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na kuangalia vipindi kadha wa kadha. Ila jambo la muhimu katika kompyuta yangu huwa ni kwa ajili ya mawasiliano.

Kufanya kazi na timu ya mbali, hutegemea mawasiliano yaliyo bora na kwa hivo kuhakikisha kuwa nafanya kazi na timu ya mbali, mimi huakikisha kuwa mawasiliano yangu Kupitia kuwa njia za teknolojia, ni mawasiliano ambayo yapo juu na ni mawasiliano ambayo yataniwezesha kuwafikia watu wangu walio katika sehemu ya mbali Kwa hivyo kuakikisha kuwa nafanya kazi na timu ya mbali, mimi huakisha kuwa mawasiliano yangu yako hali ya pembeni zaidi na mawasiliano yangu ya teknolojia yanaafikia jinsi navyo itaja.

Harufu ambayo ninaipenda zaidi ni harufu ya maua na hunipa kumbu kumbu nzuri zaidi. Ninapo kumbuka harufu ya maua na inanikumbusha ule muda ambapo nilifaulu katika masoma yangu na nililetewa maua. Kwa hivyo ninapenda zaidi ninapo isikia harufu ya maua hayo. Kwa hivyo hunipa kumbu kumbu la ushindi ninapo isikia harufu ya maua hayo.